Ndiyo, napenda kupiga picha. Napenda kwa sababu kuna niruhusu kuhifadhi kumbukumbu za nyakati maalum na kuona uzuri wa vitu vya kawaida kwa mtazamo tuseme tofauti. Pia mimi hupendezwa ama napendeza kupiga picha za mandhari, marafiki au matukio muhimu kwa sababu kila picha huwa nahifadhi yake.